Somo unalolipenda la sayansi na penda somo la hisabati kwa sababu ni somo ambalo lina vitu vingi vya kujifunza namna gani ya kuweza kufanya mahesabu namna gani unaweza kutoa namna gani unaweza kujumuisha namna gani unaweza katafuta vipeo vya pili. Lakini pia ina fomula tofauti tofauti ambazo zinaweza kusaidia mtu kuweza kutengeneza kufanya mahesabu. Kwa mfano hesabu inasaidia sana. Kwenye utengenezaji jumla wa budget. Lakini pia utengenezaji jumla wa miradi huwa ina kusaidia kujua miradi wako utagharimu shingapi. Na ni kiasi gani kitafutwa kwenye hilo. Kwenye huo miradi. Kwa hiyo inasaidia sana kwenye upande. Lakini pia kipindi ninacho kipenda pia ukiachana na hisabati. Ninapenda sana kipindi cha sayansi kama sayansi ambayo ni teknolojia. Kwa sababu inafundisha namna gani unaweza ukatunza afya. Lakini pia inasaidia kuelezea ni vitu gani usitumie, vitu gani utumie ili uweze kuitunza afya yako. Na kitu kingine kwenye upande wa science ambao sasa ni upande wa biologja. Inaelekeza mtu ni namna gani anaweza. Inafundisha mifumo kwanza ya binadamu. Kwamba mfumo wako unafanya je kama ni mfumo wa mengenyo kama ni mfumo wa labda wa mkojo au ni mfumo wa fahamu au damu inavyoenda. Kwa hiyo unaweza kujua vitu vingi sana kupitia biolojia. Lakini pia unaweza ukaelewa mifumo ya uzazi vizuri. Ukajua ni na kuelekeza ni vitu gani usifanye. Vitu gani usifanye kwa ajili ya kulinda mfumo wa uzazi lakini pia inakusaidia, inasaidia sana kuelewesha vitu vingi ambayo vinahusiana na na damu kwa mfano inakuonyesha mifumo inavyo tegemeana, inakuanyesha mifumo jinsi ambavyo vitu gani ukifanya vinaweza vikaleta matatizo. Sayansi ni kitu ambacho ni kikubwa sana kina mambo mengi sana ambayo yanaweza kuwa yanaelewekLakini pia unawezo kajifunza vitu vingi kwenye sayansi kupitia makala mbalimbali, kupitia topiki mbalimbali, lakini pia unaweza ukajifunza vitu vingi kuelekea katika hiyo biolojia. Lakini pia kemia na yenyewe ni nzuri na kusaidia kujua kwamba ni namna gani vyakula vina tengenezwa haswa vya kula vya kusindikwa. Ni namna gani vinyuaji vina tengenezwa hasa vinyuaji vya kusindikwa kwa mfano kama soda kama beer kama wine. Ni namna gani vinyuaji vina tengenezwa kwa unajua muunganiko au viambata ambao viko mle ndani. Lakini pia pia humo humo huwa kwenye kemia inasaidia kujua vitu ambavyo vina fanana na vya famasia. Unajua namna gani madawa ya natengenezwa pia ambayo inakuelekeza kujua dawa, labda aspirini au paracetamol namna gani inatengenezwa. Kwa unajua vya ambata, unajua prosesi zake, unajua zile hatua zake, mchakato msima wa kutengeneza hizo dawa. Unajua pia kwamba vitu gani ni vibaya na vitu gani ni vizuri. Lakini pia ina kusaidia kujua dozi. Kwa mfano tunasoma farmacia na unasoma kemia kwa pamoja. Unaweza ukajua namna gani dawa zinavyo tengenezwa. Unaweza ukajua kwamba athari za dawa baadhi. Ni dawa gani ukiunganisha na dawa nyingine ina fanya kazi vizuri. Unaweza ikatibu zaidi. Lakini kuna dawa gani na dawa gani ukiziunganisha unaweza kusababishia matatizo. Kwa hiyo inakupa mwanya mkubwa wa kujifunza vitu vingi ambavyo vinahusiana na hayo madawa. Na siyo madawa tu kama ni kuelezea usindikaji wa vyakula pia unapoelezea vizuri. Kwa hiyo napenda masomo ambayo napenda napenda. Hisabati na napenda na kemia na ndani yake ikiwa na famasia.

Kuhusiana na nchi ambayo napenda kuitembelea ni nchi ya marekani. Sababu, zifatazo kwa sababu, tofauti tofauti kwanza. Nchi ya marekani inasifika sana kwenye maendeleo makubwa katika sekta mbalimbali mfano kwenye sekta teknolojia ambayo ni kiongelea teknolojia na maanisha. Teknolojia ya usafiri, teknolojia ya habari, teknolojia ya miundo mbinu yao. Inaonekana iko juu sana kulizidi mataifa mengine. Lakini pia mfumo wao elimu umeboreshwa sana. Na ambapo si kama mifumo ya kizamani ya kutegemea kwenye kuajiriwa. Lakini mifumo yao ya elimu inatengeneza watu wengi wa kujiajiri. Lakini pia inatoa elimu kwa vitendo ukilinganisha na mataifa mengine mengi. Lakini kitu kingine ni kwa sababu ya fursa za kazi zinazopatikana katika nchi hiyo. Nchi ya Marekani inasifika sana kwa kuwa na kazi nyingi nyingi nyingi, na watu wanafanya kazi zaidi ya moja. Na pia mfumo wao wa kazi wanafanya kwa masaa. Kwa hiyo mtu unaweza ukafanya kazi. Zaidi ya moja kwa siku. Unaweza ukafanya kazi kwa masaa mawili. Unaweza ukafanya kazi masaa matatu. Na ukafanya sehemu tofauti. Kwa hiyo unaweza ukapata ajira zaidi ya mbili au tatu kwa wakati mmoja, na ukaweza kupata kipato kikubwa. Kwa hiyo ndiyo maana nataka kuitembelea hiyo nchi, nijue hizo fursa zikoje, na mimi naweza nikanufaika kwa namna gani. Lakini pia kitu kingine nachokipenda katika nchi ya Marekani. Ni tamaduni zao inaonekana wana tamaduni tofauti. Ukiongelea tamaduni ni suala la muda. Jinsi wanavyozingatia sana suala la kazi, unavyozingatia suala la muda. Lakini pia na maisha yao. Ya nchi zao, katika majimbo yao, katika mikoa yao, katika nchi yao, inakuwa tofauti ukilinganisha na mataifa mengine. Ni watu ambao wanaonekana wako, wanafanya vitu kwa muda sahihi. Na hawana muda wa maneno na muda wa kupoteza kabisa. Lakini pia nachokikumbuka, nimepongeza nchi ya Marekani. Nakumbuka vitu vingi kweli. Lakini ya sasa, vitu mbalimbali vinakumbukwa sana. Nachokikumbuka, unachohitaji kusikia kuhusiana na nchi ya Marekani Ni kwamba wanajulikana sana kwa kuwa na majengo makubwa, lakini na miji mikubwa sana. Kwa mfano, miji ya New York au mji wa Los Angeles. Kuna mji wa Washington DC ambayo ndiyo mji mkuu wa nchi ya Marekani, pamoja pia na majengo yao ambayo ni marefu. Wana majengo makubwa, majengo marefu ambayo ukiingia ndani hata unaweza ukapotea. Kwa hiyo nishawahi kusikia hii, kuhusiana na hiyo miundombinu, kuhusiana na hizo majengo marefu. Kwa hiyo, wakiongelea Marekani, huwa nasikia wanaongelea vitu vingi sana. Lakini pia, huwa kuna watu wengi wenye tamaduni tofauti tofauti, lakini ni watu ambao wanathamini muda. Sana, sana sana kuliko vitu vyote lakini pia, wana bidii kubwa katika utendaji wa kazi, kwa kuwa wanatunza muda, wanafanya kazi kwa ufanisi na wanafanya kazi kwa muda sahihi, kuhakikisha kwamba michakato inaenda kwa muda na inaweza ikatimia kwa muda, lakini kitu ambacho nafikiri au nachokipenda ni nikifika Marekani nikiweza kukiona. Napenda kuona maeneo hasa maeneo maarufu sana ambayo yana majengo marefu na miji mikubwa, yana makumbusho mbalimbali ya kuhusiana na hilo taifa la Marekani. Lakini pia natamani kuona maeneo ambayo ni ya asili, kama hifadhi za taifa. Kwa mfano, unatamani niende kwenye msitu wa Amazon, ambao unasifika kwa kuwa msitu mkubwa sana. Duniani. Natamani pia niweze kufika kule, nione msitu wa Amazon unafanana vipi, una vitu gani, mimea yake ambayo iko kule, kwa hiyo nitanifurahia sana. Lakini pia kutembelea yale miji mikubwa ambayo nilikuwa nimeshaongelea, kama Los Angeles, kama New York City, kama Washington DC. Natamani nifike kwenye hiyo miji, niweze kuona mandhari yake, nione pia majengo yao, nione miundombinu kiujumla jinsi ilivyotengenezwa, na teknolojia yao kiujumla inavyoenda. Lakini pia natamani nitembelee vinu ambavyo vinatengeneza nyuklia. Niweze kuona ni namna gani teknolojia walivyoiboresha na wanavyotengeneza mitambo mikubwa sana. Lakini pia natamani nitembelee maeneo ya ofisi za tajiri wa kwanza au billionaire wa kwanza ambaye ni wa kwanza duniani, ambaye ni Elon Musk, ambaye anatengeneza mambo ya teknolojia ya Tesla, ambaye anatengeneza magari ambayo yanajiendesha yenyewe. Kwa hiyo hii ni teknolojia kubwa sana. Natamani pia nikifika huko niweze kuona hizo teknolojia, nione magari yanatengenezwa aje na niweze kupata elimu zaidi. Lakini pia nikifikiria safari yangu ya kwenda Marekani, itakuwa ni safari ya kusisimua sana. Lakini pia itakuwa ni safari ya kujifunza vitu vingi sana, kama nilivyokuwa nimeshataja. Nafikiri nitapata uzoefu mkubwa. Nitapanua mawazo yangu. Lakini pia nitafanya tathmini kubwa sana na tamaduni zao, na mimi pia niweze kupata vitu vya kujifunza. Na kujiendeleza katika maisha yangu na kwenye nchi yangu ambayo ninaishi, niweze kuongeza maarifa na kuboresha zaidi miundombinu.

Kuna vitu kathaa ambapio huwa vinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Vipo vitu kathaa? Kitu cha kwanza, asa asa, uwa ni maelewano na usikilizana. Kwa mfano ukiwa umeajiriwa ukakutana na wafanyakazi ambao wanasikilizana, ambao wanaelewana na wanashauliana. Kwenye kazi ambazo zinastahili zifanyike uwa inasaidia sana. Lakini pia kitu ambacho kinafanya, ni nini inafanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni uwepo wa kusikilizana. Yani mfanyakazi mmoja anaeza akamshauli mwenzake au anaeza akamwambia mwenzake na mwenzake akamsikiliza kwenye kazi wanazozifanya. Lakini mazingira ya kazi yawe mazuri ni kupendana. Kama kuna upendo pia ni kitu kizuri katika kazi aMbapo kama mtu amekosea, unamueleza kwa upendo, unamueleza kwa ufuraha. Na sio kumfokea, wala sio kumdhiyaki. Ni kitu mtu pia kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri sana. Lakini pia, kitu mtu kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Ni pale ambapo kutakuepo na mgawanyo mzuri wa majukumu. Na kujulikana kila mtu anafanya majukumu gani. Kwa mfano mimi kama ni mtawala, nijue majukumu yangu ni yapi, yanaanzia wapi, na yanaishia wapi. Lakini pia mfamasia kwa mfano, ajue kazi zake ni zipi, na anaanzia wapi, na anaishia wapi. Lakini kitu kingine ambacho kinafaya mazingira yawe mazuri, ni pale kutakapo kuwa njia nzuri, za usuruishi, wa chakamoto, na matatizo ambayo yanatokea kazini. Kwa mfano, unaeza ukatokea ugomvi, baina ya wafanyakazi wawili. Lakini kama kuna namna nzuri ya kueza kuwasikiliza, huwa inapendeza sana kabisa, haya ndiyo mazingira ambayo yaani ni vitu ambao zinaweza vikafanya mazingira ya kazi yakawa mazuri na mtu akafanya kazi kwa uweledi akafanya kazi kwa uhuru zaidi bila ata kuchoka ata bila kuacha kazi. Maana nimeshuhudia watu wengi kwenye maeneo ya kazi, wamekujia kufanya kazi, wanajua vizuri, wanahairi mzuri, lakini kutokana na watu ambao wamewakuta na mpangilio hau mazingira ya kazi yalivyo, yaliwafanya waweze kushidwa, kuendelea kufanya kazi. Kwa sababu walikutana na mazingira ambayo wakuu wa maidara ni wakali ni wanafiki awapendi kuona maendeleo ya wenzao. Ukienda kuangalia kule juu zaidi kunakuwepo na upendeleo wakati wa labda mishahara wakati wa bonus. Lakini pia kuna upendeleo wa kusikilizwa mtu ambaye yuko chini hasikilizwi vizuri ukilinganisha na mtu ambaye yuko juu mtu ambaye yuko juu akiongea au kiongozi yoyote akiongea wa chini akitoa ushauli ataonekana kwamba labda anamponda au anampinga. Kwa io inakuja kuleta twaswira ambayo ni mbaya sana. Na watu wengi wameweza kuondoka katika mazingira ya kazi hayo. Kutokana na hiyo changamoto lakini hii kitu kikiboreswa kikakaa sawa. Watu wanaweza kukaa kazini na mazingira ya kazi ya kawa mazuli. Na watu wakafanya kazi vizuli. Na kama ni uzalishaji ukafanyika vizuli. Wakapata bidhaa nzuli na nyingi sana. Lakini kama ni watu wa huduma uduma zinaweza zikatolewa vizuli, zikakizi viwango vya kimataifa. Na wateja wetu au wagonjwa wetu ambao wanawahudumia pia wakafraia huduma zetu. Lakini pia kinachotakiwa pia kingine kuboreshwa zaidi ni mifumo ya uongozi. Kujua kiongozi yupi anafanya majukumu yapi. Na kama kukitokea tatizo ni kiongozi gani unamfata. Na yeye akishimbo na anafata nani, nani akishindwa anafata nani yani ule mtiriliko wa uongozi pia ukiwa mzuri na unaeleweka. Huwa unasaidia sana kuhakikisha kwamba kila mtu anajua. Changamoto yoyote ikimtokea anaenda kwa nani. Au anaanzia kwa nani na inaishia wapi. Lakini kwenye sehemu ambapo ukikuta huo muongoza haueleweki. Mara nyingi watu huwa hawasikilizwi mambo yao, maumivu yao au mijadala yao au maoni yao huwa yanaishia chini ambapo hayaji kufanya uboreshaji zaidi wa ndani ya huduma na watu wakiona hivo. Wanaamua kuwacha kutokana na hiyo hali. Kwa hivyo hivi ndo vitu ambao vinaeza kusababisha maeneo ya kazi yakawa mazuli na watu wakafanya kazi kwa ustadi zaidi.